Ndiyo, navaa saa. Huwa naivaa sana sana nikiwa natoka au nipo kazini saa hunisaidia kufuata muda bila kutoa simu kila wakati. Kuna siku nikisahau huwa nahisi kama kuna kitu kinachokosekana kidogo.

Kwa kawaida, huwa nalea nywele kulingana na na hali yake. Si lazima iwe kila siku. Kuna wiki nafanya mara moja, kuna wiki ingine nafanya mara mbili. Nikiona zimekauka au zimechoka huwa naeka mafuta mapema. Huwa naangalia tu zinahitaji nini kwa wakati huo. Sio ratiba kali sana.

Mimi kwanza mradi mpya wa kazi, huwa naanza na kitu inaitwa kukusanya data kwenye kwa watu walio katika kitengo cha kazi hiyo. Nauliza maswali kazi ya endeleaje, vitu kama hizo nikisha pata taarifa nayohitaji, naenda naunda naunda data yangu mwenyewe naangalia ni wapi pazuri hii kazi itafaa mahali pepi ama hii kazi itafanya vizuri wapi halafu nikisha sanya hiyo data yote nakaa chini na nina na natoa suluhisho moja litakalo nisaidia kufungua kazi mpya.

Mi sana sana napenda juisi ya maembe. Kwa sababu kwangu huwa laini halafu ukieka kwenye barafu huwa tamu sana na hunisaidia kutulia. Pia mimi nikipata juisi kama hiyo wakati wa kiangazi huwa na feel like niko comfortable kabisa.